Ningependa kujifunza ujuzi wa teknolojia, hasa programu za kompyuta. Ujuzi huu ni muhimu kwa sababu unafungua nafasi nyingi za kazi na biashara. Teknolojia inatumika karibu kila sekta leo. Nimewahi kujaribu kujifunza kidogo kupitia video mtandaoni, lakini bado niko mwanzo. Ningependa kujifunza kwa kutumia kozi za mtandaoni, mazoezi ya vitendo na kwa msaada wa walimu.

Mimi binafsi napendelea kunyoa ndevu kuliko kuzivaa, kunyoa kunafanya mtu aonekane safi na nadhifu. Ndevu mara nyingi zinahitaji matunzo makubwa, hata kama ni kuzipanga na kuzisafisha ili zionekane vizuri. Na wakati mwingine zinachukua muda mrefu kukua vizuri. Upande mwingine, ikiwa mtu hana ndevu kabisa au anapendelea uso usio na ndevu, kunyoa kila siku au kila baada ya siku chache ni rahisi na haraka.

Mimi napendelea kufanya mazoezi asubuhi kuliko jioni. Asubuhi ni wakati mwili bado hujachoka na akili bado iko makini. Hivyo kufanya mazoezi wakati huu kuna saidia kuongeza nishati kwa siku nzima. Asubuhi hewa nisafi na joto si kubwa. Hivyo kufanya mazoezi huongeza nguvu afya ya moyo na msukumo wa damu. Pia inasaidia kuweka ratiba ya afya na kudumisha mwili mzuri.

Kwa kawaida, wikendi yangu huwa ya kupumzika na kufanya mambo ninayoyapenda. Siku ya jumamosi ya asubuhi napenda kuamka mapema, kufanya usafi nyumbani na baadae kunywa kahawa. Wakati mwingine nakutana na marafiki zangu au naenda kutembelea jamaa. Jumamosi jioni hupenda kuangalia filamu au kusikiliza muziki. Kama nina muda, huenda nikafanya mazoezi au nitembee kidogo ili kujifuraisha. Siku ya jumapili, mara nyingi hutumika kwa kupumzika zaidi. Ninapenda kutumia muda na familia, kupika chakula cha pamoja au kuzungumza pia. Kutumia muda kwa kupanga mambo ya wiki inayofuata. Wikendi hunisaidia kupumzisha akili na kuanza wiki mpya nikiwa na nguvu.

Kwa kawaida napendelea chakula kisicho na mafuta au chenye mafuta kidogo. Chakula kisicho na mafuta kinanisaidia mwili na afya nzuri na kudumisha nguvu bila kupata matatizo ya afya kama kisukari au shinikizo la damu. Hata hivyo, mara nyingine napenda pia kule chakula chenye mafuta kidogo kwa latha kama karanga au mafuta ya kupikia kidogo. Kwaani hunipa nishati ya haraka. Kwa jumla, napendelea chakula chenye usawa wa mafuta, lishebora na lenye nguvu kamili.

Mfanya biashara bora zaidi nenayemjua ni mama mmoja anayeuza bidhaa dukani karibu na nyumbani kwetu. Anauza vyakula na bidhaa za matumizi ya kila siku. Anapenda kazi yake na huwajali wateja wake. Ninampenda kwa sababu ni mwaminifu na mchapa kazi. Kila wakati anahudumia wateja kwa heshima na tabasamu. Pia najua jinsi ya kupanga biashara zake vizuri na kuhakikisha bidhaa hazikosekani.

Mchezaji niliyevutiwa nae kwa sana ni Cristiano Ronaldo. Ninampenda kwa sababu ni mchezaji mwenye talanta kubwa, nidhamu na mwenye ubunifu wa hali ya juu uwanjani. Kila mara anapocheza huonyesha ujasiri mbinu za kushangaza na jinsi ya kuongoza timu bila kuonekana mwenye kiburi. Zaidi anahimiza ushirikiano na wenzake, jambo linalofanya timu yake ifanye vizuri. Ninajifunza pia kutawala na kwa raki kuhusu uvumilivu, kujituma na kuendelea kufanya kazi bila kukata tamaa. Jambo ambalo lina faa tu sikwa michezo, bali pia katika maisha kwa ujumla.

Ndiyo, mimi hugawanya taka zangu, huwa napanga taka zisizoweza kuchakaa kama vile plastiki, chupa au karatasi ili ziweze kuwa recycled. Taka zinazoweza kuoza kama mabaki ya chakula, huwekwa kando kwa kutengeneza komposti. Hii hunisaidia kulinda mazingira, kupunguza uchafu na kutumia rasilimali kwa ufanisi. Zaidi nagawanya taka ili kuweza kuchambua na nini kinaweza kutumika tena au kuachwa kimahesabu.

Kabla ya mimi kulala huwa nafanya mambo katha ili kupumzika na kujianda kwa usingizi mzuri usiku. Kwanza mimi upanga mambo yangu ya kesho, kama ratiba au kazi muhimu. Kisha, kupumzika kwa kusoma kitabu, kusikiliza mziki mtulivu au kutazama vipindi vya televisheni kwa muda mfupi. Mara nyingine ufanya mazoezi madogo yatu kutafakari au kutulia akili, kama kuandika mawazo yangu au kufikiria mambo mazuri ya siku hiyo. Pia huishia chumba changu kuweka mwanga hafifu na kuhakikisha vifaa vya kielektroniki vimezimwa au viko mbali na kitanda.

Ili kueka afia nzuri, mimi hufanya mambo kadhaa muhimu yanayongeza nguvu ya mwili na akili. Kwanza, ninazingatia lishe bora, kula vyakula venye protini, mboga matunda na wanga wa afia. Hii husaidia mwili kuwa na nguvu na kinga dhidi ya magonjwa. Pili hufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara. Kama kutembea kukimbia au mazoezi nyumbani ili kubaki na nguvu na afia njema.

Kila siku mimi hutumia zana kadhaa za dijiti kusaidia kazi na maisha kila siku. Kwanza napenda kutumia simu yangu ya mkononi na mawasiliano kupitia ujumbe, baruapepe na mtandao ya kijamii. Pili ninatumia kompyuta au laptop au kipakatalishi kwa wazi kusoma na kutengeneza ripoti au maelezo mbalimbali.

Rangi yangu ya kupendezwa kwa kawaida ni blue. Napenda blue kwa sababu ni rangi ya utulivu na amani. Inanifanya nijisikie kupumzika na kufikiria kwa uwazi. Pia, blue ni rangi inayofaa katika mavazi, chumba na vitu mbalimbali, ikionekana vizuri na kwa ladha. Zaidi, blue huchangia hisia za utaratibu, uaminifu na msukumo. Jambo linalonifaa katika maisha ya kila siku.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni kupanda milima ya ndani au miinuko ya bandari, almarufu rock climbing. Ningependa kujaribu kwa sababu unachanganya nguvu ya mwili, udhabiti na usahihi. Pia ni changamoto ya akili na mwili kwali unaitaji kupanga hatua zako kwa makini. Mchezo huu unatoa hisia ya kufanikisha jambo gumu na kuongeza kujiamini kwani unapofikia kelele. Unajisikia fahari.

Mboga ninazopenda kula ni spinachi, karoti na brokoli. Napenda mboga hizi kwa sababu ni zenye afya, zinasaidia mwili kuwa na nguvu na hutoa vitamini muhimu. Zaidi napenda kuzipika kwa njia rahisi kama kukaanga kidogo au supu ili zinunue ladha na virutubisho. Mara nyingine napenda pia mboga za majani kama sukuma wiki, saa pale zinapo changanywa na mchuzi wa nyama au wali.

Napendelea kutumia GPS sana kuliko ramani ya karatasi. GPS inarahisisha kufika mahali pasipo kupotea. Kwa sababu inaonyesha kielelezo cha moja kwa moja, cha eneo lipo na njia bora ya kufika. Zaidi, GPS inaweza kutoa muda wa kukamilisha safari, trafiki na mabadiliko ya njia kwa wakati halisi. Jambo ambalo linapunguza stress ya kusafiri.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa kufikiri, kwa makini na kwa moyo wazi. Kwanza husikiliza kwa makini maoni yote, hata kama si chanya, bila kuchukua kwa hasira, kisha nahakikisha ninaelewa hoja na sababu zilizotolewa ili niweza kujifunza au kuboresha kazi yangu. Mara nyingine napenda kuuliza maswali ya ufafanulizi ili kwahakikisha maoni ya menieleweka vizuri.

Ndiyo, najiona kama mtu wa ubunifu, napenda kufikiria njia mpya za kutatua matatizo na kuboresha mambo ya kawaida. Ubunifu wangu hujitokeza zaidi ninapo panga kazi kuwasiliana na wengine au kutafuta suluhisho rahisi lakini zenye matokeo. Pia napenda kujaribu mawazo mapya bila kuogopa makosa kwa sababu naamini makosa ni sehemu ya kujifunza.

Napenda kupiga picha. Napenda kupiga picha kuasababu unisaidia kunasa kumbukumbu muhimu na kwa wakati malum. Pia picha naweza kuhifadhi hisia mandari na matukio ambayo yangeweza kusahulika kwa muda. Napenda kupiga picha za mandari ya asili watu na matukio ya kawaida kuasababu kila picha inahadithi yake. Kupiga picha unifanya niwe makini zaidi na mazingira yangu na kuona uzuri katika mambo madogo ya kila siku.

Ndiyo napenda kutembea kwa miguu, kutembea hunisaidia kupumzisha mawazo na kuboresha afya ya mwili. Ni njia rahisi ya kufanya mazoezi bila presha na hunipa muda kufikiria na kujitafakari. Pia napenda kutembea nikiwa nje, hasa asubuhi au jioni, kwa sababu hewa safi na mazingira tulivu hunipa nguvu mpya.

Wazo nzuri ambalo ninalo kwa siku ya leo ni kuzingatia hatua ndogo za kufanya mambo yangu ya kila siku kwa ufanisi zaidi. Ninaweza kupanga ratiba yangu vizuri, kuanzisha kazi ndogo lakini muhimu mapema na kuhakikisha kila jambo ninalokamilika kwa wakati. Pia nina wazo la kuchukua muda wa kupumzika na kufurahia mambo madogo kama kunywa chai au kutembea kidogo nje. Ili siku iwe na uwiano mzuri wa kazi na starehe.

Kwa kawaida, mimi sio mtu wa kuchelewa, bali mimi ni mtu wa kuwahi. Na pena kupanga muda wangu mapema ili nifike mahali kwa wakati au kabla ya muda. Kuwahi, hunipa kutulivu wa akili, hunisaidia kujianda vizuri na kuwanyesha heshma kwa watu wengine. Kuwahi pia, hunipunguzia msongo wa mawazo na kunipa na fasi ya kushugulikia mambo ya siotarajiwa.

Napenda kula nje ya nyumbani katika migahawa midogo, tulivu au vibanda vya chakula, vinavyo andaa vyakula safi na vya nyumbani. Napendelea maeneo yenye mazingira mazuri, huduma nzuri na chakula chenye ladha ya asili. Mara nyingi huchagua mahali ambapo na weza kula kwa utulivu kuzungumuza na kufurahia muda bila haraka.

Kumbu kumbu moja nzuri ya ututoni ninaikumbuka sana ni wakati nilipokuwa nikicheza na marafiki zangu kijijini baada ya shule. Tulipokuwa tunacheza mpira wa miguu na michezo ya jadi kama kombolea hadi jioni. Nilikuwa na kumbuka sana tulikuwa hatuna simu wala vitu vingi vya kisasa. Lakini tulikuwa na furaha ya kweli. Kilichofanya kumbu kumbu hii iwe mahalum ni uhuru na furaha tulio kuwa nayo. Pamoja na urafiki wa dhati. Kila nikikumbuka nyakati hizo nahisi fura na amani moyoni. Na unikumbusha umuhimu wa maisha rahisi na kushirikiana na wengine.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chai, napenda chai kwa sababu kina nipanguvu na hunifanya nijisikie nikiwa na mtulivu, hasaa asubuhi au jioni. Mara nyingi nakunywa chai nikiwa nyumbani, hasa nikiwa na familia au nikijipumzisha baada ya kazi ngumu ya siku mzima. Nilielekezwa kunywa chai tangu nikiwa mdogo na tangu hapo imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Baada ya kunywa chai najihisi nikiwa freshi na mwenye amani.

Ninapenda kuipanga kazi zangu za kawaida kwanza, lakini kwa kazi za dharura napima umuhimu wake na haraka kuzipanga. Mara nyingi najitahidi kushughulikia kazi za dharura mara tu zinapojitokeza ili zisizalishe matatizo makubwa. Pia napendelea kuwasiliana na wenzangu ili kuhakikisha kila mtu anafahamu hali ya dharura na tunashirikiana kutatua tatizo haraka.

Kwa kawaida napenda kunywa kahawa asubuhi, mara kwa mara baada ya kuamka. Ninaanda kahawa yangu kwa kutumia unga wa kahawa, wa kawaida na maji moto. Na mara nyingine huongeza sukari kidogo na maziwa kidogo. Napenda kunywa kahawa yangu kwenye jikoni au kwenye balkoni. Kifurahia jua la asubuhi. Bila kahawa yangu ya kawaida nahisi ni na uchovu kidogo, akili yangu ni polepole, na napoteza hamu ya kuanza siku kwa nguvu.